Somo la sayanzi nililo lipenda ni biolojia, nilivutiwa na kujifunza kuhusu mwili wa binadamu, kuhusu mimea, viumbe hai pamoja na jinsi mazingira yanavyo athiri maisha. Biolojia hunisaidia kuelewa uhai kwa kina na kudhamini maumbile.

Kwa kawaida mimi hutumia usafiri wa kama binafsi, kama basi au matatu. Na wakati mwingine hutembea kwa miguu kwa safari fupifupi. Njia hizo hunisaidia kufika ninakokwenda kwa ufanisi. Kuokoa garama na pia kuchangia kulinda mazingira.

Kinachonifanya nicheke ni utani mzuri, adithi za kucheke, za kuchekesha, na wakati wa furaha na marafiki au familia. Pia ufrahia vichekesho vya musara au hali ndogo zisizo tarajiwa zinazotokea katika maisha ya kila siku. Vicheko unipa faraja na unifanya nijisikie mwepesi moyoni.